Ah hili ni swali zuri sana na sitaweza kukaa kimya bila kusema ukweli kwako. Kwa kweli nikiwa mtandaoni napenda kutazama video kadhaa tofauti lakini hasa zile zinazokuja kwenye Tik Tok. Zanifanya nicheke nifike kwa hisia au nifikirie kitu kipya. Kwa mfano mara mingi nacheka sana kutazama video za komedi za Kiafrika. Hasa zile zinazoonyesha matukio ya kila siku kama watu wanavyokumbana na msangamano barabarani au jinsi mama anavyopika chakula kwa haraka wakati wageni wametoka nje hizi ni zi. Hizi ni zile na unazoweza kuona mtu anakaa kwenye sofa akisema hii ni sisi kweli pia napenda sana video za changamoto za kucheza. Hizi ndi zinaburudisha sana, maana mara nyingi nikiwa najaribu kugundua mtindo mpya wa kucheza, hata kama siwezi sana kucheza wala paja. Na usisahau zile video za mahali balibali duniani zinanipa hisia ya kusafili bila kuondoka kitandani.

Kwa kawaida nafua nguo mara mbili kwa wiki, ni mengudua ratiba hii inafaa sana inanipa uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya nyumbani. Siku moja huwa nafua nguo za kila siku na kazi za, na kazi za kawaida, alafu siku ingine nahakikisha nazishungulikia, zile zito kama mashuka na taulo. Kuna utulivu fulani ninaoupata wakati wa kufua, ni kama muda wa kupunguza mwendo na kupanga mawazo. Wakati mwingine, nikiwa nafua asubuhi au jioni, nasimama kidogo ni kitazama maji yakizunguka, ni kutafakari wiki iliyo kuwa, ni nisaidi ya kujiskia ya nipo kwenye mpangilio, nguo zikiwa safi, mazingira yakiwa saww, na alkili pia ikisi ni mepangwa kwa angu, kufua si kazi tu ya nyumbani, ni sehemu ndogo, lakini muhimu na kujutuzza na kujia nda kuendelea na majukumu ya wiki.